Nitakueleza hadithi ya mji wangu wa kuzaliwa, mji niliokulia na ambao umeacha alama kubwa sana moyoni mwangu. Nilizaliwa na kukulia katika mji mdogo lakini wenye uhai mwingi uliokua umezungukwa na mandhari ya asili yaliojaa uzuri na amani mji huu haukuwa na majengo marefu au barabara kubwa sana lakini ulikua na roho ya kipekee watu wake walikuwa na ukarimu, salamu zilikua za dhati na kila mtu alionekana kumfahamu mwenzake. Asubuhi zilianza na sauti za ndege na jioni zilipambwa na vicheko vya watoto waliyokuwa wakicheza mitahani. Kuna vitu vingi ya kuvutia katika mji huo kulikuwa na soko la jandi lililokuwa kitovu cha maisha ya kila siku. Mahali ambapo watu walikutana si tu kununua na kuuza Bali pia kubadilishana habari na hadithi Pia kulikuwa na mto uliopita karibu na makazi yetu ambao ulikuwa semi ya kumbukumbu nyingi za utotoni kuogelea, kuvua samaki wadogo na kukaa kando yake Tukisimulia ndoto zetu za baadae utoto wetu na wangu katika mji huo ulikuwa wenye kumbukumbu nyingi nzuri Nakumbuka kucheza mpira wa miguu uchi wa miguu kukimbia hadi jua linapotua na kurudi nyumbani nikiwa mchafu lakini mwenye furaha. Nakumbuka pia harufu ya chakula cha nyumbani, sauti za wazee wakisimulia hadithi za dhamani na sherehe ndogo ndogo za kijamii zilizotuleta pamoja kama familia moja kubwa. Ulikuwa wakati wa urahisi na furaha ya kweli. Kinachoufanya mji wangu kuwa maalumu zaidi, si majengo au miundo mbinu. Bali ni kumbukumbu za watu wake. Ni mahali, palipo nifundisha maadili, heshima ushikamano na umuhimu wa jamii. Ni mahali, palipo nijenga, kuwa nilivyo leo. Napopote niendapo hubeba sehemu ya mji huo ndani ya moyo wangu. Ninahitaji kurudi pale kila ninapohisi kuchoka au kupotea katika pilka pilka za maisha kurudi huko hunikumbusha mimi ni nani nilikotoka au mambo ya msingi katika maisha ni mahali pa kurejesha amani ya moyo, kukutana tena na mizizi yangu na kuwasha upya nguvu ya kuendelea mbele Kwa kifupi, mji wangu wakuzaliwa si tu hali kwenye amani bali ni sehemu ya nafsi yangu. Hadithi yangu na utambulisho wangu.

Swali hili, linaangazia mtazamo wangu kuhusu kazi, uwajibikaji na ushirikiano na wengine na jibu langu lina pande zote mbili. Kwa upande mmoja, napenda kusimamia. Hasapale, inapopewa jukumu hilo kwa uaminifu. Kusimamia, hunipa nafasi ya kuongoza, kupanga kazi na kusaidia wengine kufikiria malengo ya pamoja. Napenda kuona watu wakikuwa wakijifunza na wakifanikiwa kupitia msaanda na mwelekeo ni nao wapa. Pia, hunifanya nijisikie kuwa na mchango mkubwa na kuwajibika kwa matokeo ya kazi iliofanya. Hata hivyo, napenda pia kusimamiwa. Hapo hasa, ninapokuwa katika mazingira ya kujifunza au kufanya kazi mpya. Kusimamiwa vizuri, hunisaidia kupata mwongozo, mrejesho na nidhamu inayo nisaidia kuboresha wezo wangu. Kiongozi mzuri, hunipa mwelekeo bila kunibana na unisaidia kuona makosa yangu kama furuza ya kujifunza badala ya kushindo. Kwa mtazamo wangu, jambo, muhimu si kama unasimamia au unasimamiwa. Bali ni jinsi, usimamizi, unavyofanyika. Usimamizi unawaheshimu watu, unawasiliana vizuri na unawajali maendeleo ya kila mtu huleta matokeo mazuri zaidi katika mazingira kama hayo, hata kusimamiwa uweza huwa kuwa uzoefu mzuri na wenye kujienga Kwa jumla, ninaamini katika kubadilika kulingana na mazingira nikiwa na uzoefu na ujuzi unawitajika niko tayari kusimamiya na kuongoza nikiwa katika nafasi ya kujifunza au kuitaji mwelekeo zaidi, niko tayari kusimamiwa mchanganyiko huu, unisaidie kukua binafsi na kitaaaluma na pia kuchangia mafanikio ya pamoja.

Dio, napenda kujaribu teknoloji ya mpia kwa sababu unifanya niende sambamba na maendeleo ya kisasa na kunirahishia maisha. Kujaribu unipafuza ya kujifunza ujuzi mpia, uporesha ufanisi kazini haukatika maisha ya kila siku na kuona jinsi teknoloji ya inavyoweza kutatua changamoto mbali mbali. Pia napenda msisimko wa kugudua vipengele vipia na njia bora za kufanya mambo. Sasa pale teknoloji mpia inapo kuwa rahisi kutumia na yenye manufaa alisi. Ingao wakati mungine ujitokeza changamoto za kuhizoeha na una hilo kama sehemu ya mchakato wa kujifunza. Kwa jumla, kujaribu teknoloji ya mpia unipamotisha, unipanua maarifa na unifanya nijisikia tayari kwa mabadiliko ya baadaye.

Napenda kuwa mahali penye utulivu, usalama na mazingira mazuri yanayonifanya nijisikie huru nikiwa na amani ya moyo. Napendelea maeneo yasiyo na kelele nyingi yenye hewa safi na mpangilio mzuri kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa umakini na kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda mahali ambapo watu wanaeshimiana na kuna hali ya urafiki, kwani mazingira mazuri ya kijamii hunifanya nijisikie kukaribishwa na kuthaminiwa. Kwa ujumla napenda kuwa mahali panapo changanya utulivu, urafiki na faraja. Kwa sababu unisaidia kuwa mwenye furaha na kufanya mambo yangu kwa ufanisi.

Katika kazi yangu, nataka kufikia kiwango cha juu, cha ubora na ufanisi. Ambapo, nitakuwa mtaalamu, anayeaminika na mwenye mchango mkubwa katika eneo langu la kazi. Ninalenga hukuza ujuzi wangu, kupata uzoefu mpana na kuchukua majukumu makubwa zaidi yanayoniruhusu kufanya maamuzi na kuleta mabadiliko chanya. Pia ningependa kufikia nafasi uongozi au ushawishi ambapo nitaweza kusaidia na kuongoza wengine, kushiriki maarifa na kuchangia katika maendeleo ya timu au tahasisi kwa ujumla. Zaidi ya hayo, natamani kazi yangu iwe na uhiano mzuri kati ya maendeleo ya kitaaaluma na maisha binafsi. Ili nifurahie mafanikio nikiwa na afya na amani ya moyo. Kwa jumla, lengo langu nikuwa mtu mwenye dhamani, anayekuwa kila wakati na anayetoa mchango wa maana kupitia kazi yake.

Ninawakaribisha wafanya gazi wapya kwa moyo wa ukarimu, heshima na ushirikiano ili wajisikie huru na kuthaminiwa tangu siku ya kwanza. Hua najitambulisha kwa urafiki, kuwaeleza kwa ufupi, mazingira ya kazi na kuwasaidia kufahamu taratibu na utamaduni wa sehemu ya kazi. Pia, hujitahindi kuwausisha na timu mapema kuwajibu maswali yao kwa subira na kuwapa musaanda wanapoitaji ili wajisikie sehemu ya timu. Zaidi ya hayo, huwaimiza kutuwa mawazo na kuuliza maswali bila hofu, kwa sababu hilo huongeza kujiamini kwao. Kwa ujumla, kuwaonyesha ukarimu, msaanda na mawasiliana ya wazi, huwasaidia wafanyakazi wapya, kuzoea haraka na kufanya kazi kwa ufanisi.

Napenda mambo mengi kuhusu shirika lango, asa mazingira ya kazi yenye ushirikiano na heshima. Shirika linadhamini mawasiliano ya wazi, jambo linalowafanya wafanyakazi wajisikie huru, kutoa mawazo na kushiriki katika maamuzi. Pia napenda jinsi linavyoweka mkazo kwenye ukuwaji wa wafanyakazi, kwa kutoa fuza ya kujifunza, mafunzo na kuboresha ujuzi. Utamaduni wa kufanya kazi kama timu hunipa motisha kwa sababu kila mtu naimiza kushirikiana na kusaidiana hili kufikia malengo ya pamoja. Zaidi ya hayo, napenda kuona juhudi za wafanyakazi, zinapotambuliwa na kudhaminiwa. Kwaani hilo unifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya shirika. Kujumla, shirika langu hunipa mazingira chanya yanayonisaidia kukua kitahalma na kufanya kazi kwa moyo wa kujituma.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kupata mitazamo tofauti na kuelewa uzoefu wa watu wengine. Kusoma maoni hunipa taarifa muhimu kabla ya kufanya maamuzi, hasa kuhusu bidhaa, huduma au maeneo fulani. Pia napenda kuona jinsi watu wanavyatoa mawazo yao kwa njia mbalimbali. Jambo, linalonisaidia kujifunza na kupanua ufahamu wangu. Hata hivyo, wanachukua maoni mtadaoni kwa tahadhari kwa sababu si yote yanakuwa sahihi au ya haki. Kwa ujumla, kusoma maoni mtadaoni ni njia nzuri ya kujifunza kupata maarifa mapya na kufanya maamuzi yalio bora zaidi.